Kwa TV sifuati mambo mingi. Mi nashindanga tu kwa mtandao, YouTube, TikTok. TikTok ndio ninafuatanga. Episodes za mkurugenzi, episodes za story. Kama ni TV, TV ni news pekee yake. Sinanga kipindi kwa news chenye nafuata mimi. Nakuanga tu YouTube, TikTok. Hakuna hata kitu ya TV ninaweza kutajia apart from news.